Kila siku natumia usafiri unaoniruhusu kufika ninakokuenda kwa utulivu na kwa mpangilio. Kulingana na ratiba na mazingira niliopo, mara nyingi hutumia usafiri wa uma kwa sababu hunipa urahisi na kunisaidia kupanga siku yangu vizuri. Ingawa wakati mwingine unaweza kuwa na changamoto kama msongamano au kusubiri kwa muda mrefu, nimejifunza kuuchukulia kama sehemu ya kawaida ya maisha ya kila siku. Ninapokuwa kwenye usafiri wa uma, hutumia muda huo kutafakari, kupanga mawazo, au kuangalia mazingira yanayo nizunguka. Wakati mwingine huangalia watu namna wanavyoendelea na siku zao, jambo linalonipa mtazamo mpana zaidi wa maisha. Hii hunifanya nijisikie kama muda unapotea, bali kama ninautumia kwa njia yenye maana, hata nikiwa safarini. Kuna siku ambazo huchagua kutembea kwa miguu, hasa kama umbali si mrefu, kutembea hunipa nafasi ya kusonga mwili, kupumua hewasafi na kuanza au kumaliza siku nikiwa na utulivu. Njia hii hunisaidia pia kujihisi nikiwa na uthibiti zaidi wa muda wangu, kwa sababu sihitaji kusubiri usafiri au kukubaliana na msongamano. Wakati mwingine, hutumia usafiri binafsi inapobidi. Hasa hapale ninapokuwa na ratiba ya yenye shughuli nyingi au ninapohitaji kubeba vitu. Usafiri huu hunipa uhuru zaidi wa kupanga muda wangu. Ingawa pia huhitaji kuwa makini zaidi na mazingira ya barabarani. Inajaribu kuchagua njia inayofaa zaidi kulingana na siku na mahitaji yangu.